Wakati wa jua, napenda kukaa sehemu yenye kivuli au ndani ya nyumba ili nijilinde dhidhi ya joto. Mara nyingi hunywa maji ya kutosha ili mwili usikauke na kupata nguvu. Pia, napenda kupumzika, kusikiliza muziki au kufanya shuguli nyepezi zisizohitaji nguvu nyingi. Ikiezekana napenda kuoga maji baridi au kukaa karibu na upepo ili kupungusa joto na kujisikia vizuri zaidi.

Naam huwa naweka picha zangu mitandaoni sana sana wakati ninapokuwa na furahi ili kuwa hamazisha au kuwaeleza marafiki zangu kuwa nina furaha juu ya sababu hili na lile. Labda ni kwa sababu ni wakati wa kuzaliwa kwangu au ni wakati nimepata furaha au ni wakati nimepata kazi yeyote. Huwa na wahamazisha. Pia huwa naweka picha zangu kwa mitandao ili kuwahamazisha, kuwaeleza na kuwajulisha. Pia kuwa elimisha kwa jambo ambalo nimeyapata ama kwa jambo lolote. Kwa hiyo huwa na yapenda kuweka picha zangu mitandaoni.

Ninapendelea viatu vilivyo kuwa vya starehe na vinavyo faa kwa shughuli zangu na za kila siku. Kwa mfano napenda sneakers. Kwa sababu ni rahisi kutembea navyo na hutoa faraja. Pia napenda viatu vya rangi za kawaida vinavyo weza kuendana na nguo nyingi. Kwa hafla maalum au sherehe napenda kuvaa viatu vya ngozi. Vinavyotoa mtindo na heshima. Kwa jumla napenda viatu vinavyo jumuisha faraja mtindo na urahisi kwa kutumia.

Shughuli ninayopendezwa nayo ni kuchora na kubuni vitu mbalimbali. Napenda kutumia muda wangu kuunda picha, mabango au michoro midogo midogo kwa sababu hunipa nafasi ya kuonyesha ubunifu wangu na mawazo yangu binafsi. Pia napenda kusoma vitabu na makala za elimu hasaa zinazoelezea teknolojia au mbinu mpya za maisha kwa sababu zinanifundisha mambo mapya na kupanua uelewa wangu. Wakati mwingine napenda pia kucheza michezo nyepesi ya kielektronikia au kuangalia michezo kwenye televisheni. Kwani huniweka kwenye msisimko na hunisaidia kupumzika baada ya shughuli za kazi au shule. Kwa ujumla, shughuli ninazo zinazopendezwa nazo ni zile zinazonipa furaha, zinazonifundisha kitu kipya, na zinanifanya nijisikie vizuri kimawazo na kimwili.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kupumzika kidogo na kupata nguvu ya kuendelea na shughuli za siku. Mara nyingi nakaa chini kwenye kivuli au ndani ya nyumba ili kujiepusha na joto kali. Nakunywa maji au juisi ili mwili usikauke. Wakati mwingine, napenda kusoma vitabu au kuona habari fupi kwenye simu yangu. Au kusikiliza muziki unaonifanya nijisikie tulivu. Pia napenda kutumia muda huu kuzungumza na marafiki au familia kwa njia fupi. Jambo linalonifanya nijisikie furaha na kupumzika kiakili. Kwa ujumla, mapumziko ya mchana hunisaidia kurudisha nguvu, kupunguza msongo wa mawazo au kunifanya niwe tayari kuendelea na shughuli zangu za siku kwa ufanisi.

Kila siku, napenda kutumia zana mbalimbali za kidijitali. Ambazo, hufanya maisha yangu ya kazi na mawasiliano kuwa rahisi. Kwa mfano, napenda kutumia komputer ya kibinafsi au laptop kwa ajili ya kuandika, kubuni na kuendesha miradi ya kazi. Pia, napenda kutumia simu ya mkononi kwa mawasiliano kupitia ujumbe wa maandisi, baruapepe na mitandao ya kijami. Zaidi ya hayo, napenda kutumia programu na apps kama vile Google Docs kwa kuandika na kuhifadhi kazi. Canva kwa kubuni michoro na mabango na WhatsApp au Zoom kwa mazungumzo ya kazi na mazungumzo ya familia. Zana hizi za kidijiti hufanya kila kitu kiwe rahisi haraka na kinacho wezekana kila siku ikiwemo kujifunza, kufanya kazi na kuwasiliana na wengine. Kwa ujumula, zana za kidijiti ninazo tumia kila siku hufanya maisha yangu kuwa rahisi yenye mpangilio na yenye ufanisi mkubwa.

Arufu ninayo ipenda, saidi ni arufu ya ya vyakula vilivyo pikwa vizuri. Asaa ya chakula chenye viungo kama pilau, samaki wa kukaanga au nyama choma. Arufu hii unifanya nijisikie njaa na furaha. Na mara nyingine unikumbucha nyakati nzuri za familia au marafiki. Pia napenda arufu ya maji, safi au maua. Kama maua ya waridi au jasmine, kwa sababu unifanya nijisikie tulivu na kupata amani ya akili. Arufu hizi ni za kufurahisha na mara nyingi unisaidia kuwanza siku kwa mood nzuri au kupumzika baada ya siku yenye shuguli nyingi kwa ujumla. Arufu ninazo nizipenda ni zile zinazo ongeza vuraha tulivu na zinazo leta kumbu kumbu nzuri katika maisha yangu.

Wakati ninapofurahia kuwa nyumbani napenda kutumia muda wangu kwa shughuli ambazo zinanifanya nijisikie tulivu na furaha. Mara nyingi napumzika kwenye kiti cha starehe au kwenye kitanda nikisoma kitabu au kuangalia televisheni. Pia napenda kusikiliza muziki au broadcast ambazo hufanya siku yangu iwe yenye raha. Wakati mwingine napenda kuzungumza na familia au marafiki kushirikiana nao kwenye maswala ya kila siku au kucheka pamoja. Pia napenda kufanya shughuli za burudani kama kuchora kubuni vitu ndogo ndogo au kupika chakula kidogo ili kujiburudisha. Kwa ujumla ninapofurahia kuwa nyumbani napendelea kufanya mambo yanayofanya niishie furaha ya kupumzika na kuwa na amani ya akili.

Ninapenda kula nje ya nyumba kwenye sehemu ambazo ni safi, zenye starehe na zenye chakula kizuri kwa mfano, napenda kuenda kwenye mgahawa au cafe, ambazo hutoa chakula vya haraka kama burger, pizza au chakula cha kienyeji chenye ladha nzuri. Pia napenda kula kwenye sehemu ya mara kwa mara za familia au marafiki kwani hufanya chakula kuwa na furaha zaidi kutokana na mazungumzo na ushirikiano. Wakati mwingine napenda pia kula chakula kwenye migahawa yenye mandhari nzuri kama vile karibu na mto au kwenye bustani. Kwani inafanya chakula kiwe kitamu zaidi na kunifanya kunipa amani ya akili. Kwa jumla napenda kula nje pale ambapo chakula ni kizuri, huduma ni nzuri na mazingira ni mazuri kwa starehe na burudani.

Kwa kweli, singependelea kuzungumzia sana kuhusu siasa. Siasa ni mada muhimu katika jamii kwa sababu huathiri maisha ya watu, maendeleo ya nchi na uamuzi ya serikali. Lakini pia ni mada inayoweza kusababisha migawanyiko na hisia kali katika kati ya watu. Ndiyo maana napenda napendelea kuizungumza kwa tahadhari na kwa heshima kubwa. Kuhusu mambo yanayo unganisha watu, kama elimu, maendeleo ya jami, teknolojia, biashara na jinsi ya kuboresha maisha kila siku. Hata hivyo, kama mazungumzo ya siasa yanahusu, elimu, ya uraia, amani, haki au maendeleo, ninaweza kushiriki mawazo yangu kwa njia ya utulivu na yenye heshima bila kubishana. Naamini siasa inapaswa kujadiliwa kwa busara, kwa kusikilizana na kwa lengo la kujenga jamii bora, siyo kugombana au kuchukiana.

Kuhusu tamdhini ya kazi najihisi kwamba ni jambo muhimu sana kwa maedeleo yangu binafsi na kitaaluma. Tathmini ya kazi huniwezesha kuona ni sehemu gani, ninazofanikiwa na ni sehemu gani zinahitaji kuboreshwa. Napenda kuipokea kwa akili ya wazi kwani hunisaidia kujifunza kutokana na maoni au mapendekezo yanayotolewa. Pia, tathmini ya kazi hunipa motisha ya kufanya vizuri zaidi kuboresha ujuzi wangu na kuhakikisha kwamba kazi yangu inakidhi viwango vinavyotarajiwa. Wakati mwingine ninaweza kuleta changamoto kidogo hasaa kama kuna makosa lakini naamini ni fursa ya kujifunza na kukua. Kwa ujumla najihisi vyema kuhusu tathmini ya kazi kwa kuchangia katika maendeleo yangu binafsi na ya kitaaluma.

Sherehe ninayopendezwa zaidi ni sherehe ya sikukuu ya krismasi. Napenda sherehe hii kwa sababu inajumuisha familia na marafiki. Kuna furaha nyingi, chakula kizuri na nyimbo za kusherehekea. Pia napenda kuona mapambo taa na miti ya krismasi. Jambo linaloongeza hisia ya furaha na mshangao. Sherehe hii hunipa nafasi ya kushirikiana na wengine, kucheka na kusherehekea pamoja. Jambo linaloongeza mshikamano wa familia na marafiki kwa jumla. Napenda sherehe yoyote ambayo ni furaha, chakula kizuri na inayoleta watu pamoja kwa amani na upendo.

Mazoezi yangu ya kila siku ni muhimu sana kwangu ili kudumisha afya na nguvu za mwili. Napenda kufanya mazoezi mchanganyiko. Mara nyingine nakimbia wakati mwingine naenda kwa gym kufanya mazoezi ya nguvo na aerobik. Na pia napenda kushiriki michezo kama mpira wa miguu au basketboli kwa burudani. Kawaida nakumbuka kufanya mazoezi angalao mara tatu hadi nne kwa wiki. Kulingana na ratiba yangu na muda ninaopata napendelea kufanya mazoezi asubui mapema. Kwani kunasaidia kuamka vizuri, kuongeza nishati na kuanza siku yangu kwa nguvu na motisha. Bada ya mazoezi nahisi furaha, nguvu na mwili kuwa huru zaidi. Pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie vizuri kimawazo na kimwili. Kwa jumla mazoezi yangu ya kila siku ni sehemu muhimu ya maisha yangu. Kwani hunipa afya bora nishati na hisia za furaha.

Kila wakati ninapoamka, napenda kuanza siku yangu kwa mpangilio, utulivu na nadhifu. Kwanza, napima mwili wangu na kufungua dirisha au kupumua hewa safi ili kuamuka vizuri. Baada ya hapo, napenda kuosha uso, meno na kuandaa mwili wangu ili nijisikie safi na machozi. Kisha, mara nyingi kufanya mazoezi madogo au kupumzika kwa dakika chache ili kuongeza nishati ya mwili. Baada ya hapo napenda kufanya kiamsha kinywa au kunywa maji ili kuanza siku nikiwa na nguvu. Pia napanga shughuli zangu za siku kuangalia ratiba na kueka malengo madogo ya siku hiyo. Kwa jumla kila siku napenda kuamka kwa utulivu napanga na kufanya mambo madogo yanayonisaidia kuwa na siku yenye mafanikio na nguvu.

Napenda kuvaa kofia. Kofia hunisaidia kujilinda didi ya jua kali au baridi na pia huongeza mtindo wangu wa mavazi. Wakati wa jua kali, kofia hunikinga uso na macho na wakatu wa baridi hunisaidia kuhifadhi joto mwilini. Pia napenda kuvaa kofia kwa sababu ni rahisi kuendana na mavazi tofauti na hunifanya nijiskie nadhifu na kujiamini. Kwa jumla kuvaa kofia ni jambo lininalo lipenda kwa sababu inachanganya linachanga faraja ulinzi na mtindo katika maisha ya kila siku.

Ninaboreshana aje michakato ya kazi kwa kupanga hatua kwa hatua na kutumia mbinu za utendaji bora. Kwanza nakagua kazi mzima ili kuelewa ni sehemu gani zinazo chukua muda mwingi au kufanya au hazifanywi kazi vizuri. Kisha napanga njia ya kufanya kila hatua kwa ufanisi zaidi. Kama kutumia zana za kidigitali, program za kupanga kazi au templet zinazo rahisisha utendaji. Pia mara nyingi hushirikiana na wenzangu au kushirikiana timu ili kupata mawazo mapya ya kuboresha kazi. Kwa mfano, kutumia automation au apps za kurekodi taarifa kuna punguza muda na makosa. Kwahiyo, ninaboreshanaje michakato ya kazi na kwa, kwa kupanga, kutumia zana bora, kushirikiana na kufuatilia matokeo. Jambo linalo saidia kazi kuwa rahisi, yenye ufanisi na yenye matokeo bora zaidi.

Hapana mimi si mtu wa kuchelewa kuwasili. Napenda kufika mapema au kwa wakati kwa sababu nina amini kuheshimu muda wa wengine ni jambo muhimu sana. Mara nyingi hupanga ratiba yangu mapema na kujiandaa kabla ili kuepuka kuchelewa. Wakati mwingine hali zisiso tarajiwa zinaweza tokea lakini huwa najitahidi kuwasiliana mapema na kueleza sababu. Kwa jumla napendelea kuwa mtu wa wakati. Kwani kunanisaidia kujenga uaminifu nidhamu na mahusiano mazuri na watu ninaofanya nao kazi au kukutana nao.

Kupunguza matumizi ya plastiki napenda kutumia vimbo na mfuko badala vinavyoweza kutumika tena kama mfuko wa kitambaa au chupa ya maji ya chuma. Pia napendelea kununuwa bidhaa zisizokuwa za plastiki nyingi au zilizo na pakiti za karatasi badala ya plastiki. Wakati wa chakula, napendelea kuepuka kutumia vifaa vya plastiki vinaweweza kutumika mara moja na badala yake kutumia vyombo vya mbao, chuma au glasi. Pia napendelea kutengeneza tabia ya kuchanganya, taka na kutupa plastiki kwa njia sahihi ili isichangie uchafu wa mazingira. Kwa hiyo, ninapunguza matumisi ya plastiki kwa kubadilisha tabia zangu kutumia bidhaa sinazoweza kutumika tena na kufuata njia ya kuhifadhi mazingira. Jambo linalosaidia kulinda dunia yetu.

Napenda kucheza mpira wa miguu zaidi. Ni mchezo unaonipa furaha kwa sababu unahitaji ushirikiano wa timu, nguvu za mwili na mbinu za kufikiria haraka. Kila ninapocheza mpira wa miguu najifunza kushirikiana na wengine kwasiliana vizuri na kufanya maamuzi kwa haraka. Pia napenda mchezo huu kwa sababu hunisaidia kufanya mazoezi ya mwili. Kupunguza msongo wa mawazo na kufanya nijisikie mwenye nguvu na afya njema. Wakati mwingine napenda pia kucheza mchezo mwingine kama basketi au mchezo wa ndani kwa burudani. Lakini mpira wa migu unabaki kuwa mchezo ninaopenda.